Mimi kwa chai ama kahawa, mimi ningechagua kahawa. Mimi hupenda kuanza siku yangu kwa kikombe cha kahawa. Kwanza, mimi huchagua unga wa kahawa unaonifanya nihisi furaha na mwepesi na wenye yuko na mchanganyiko maalum. Mimi napenda ule unaonipa latha nzuri na harufu nzuri. Baada ya kuchagua unga, mimi hupasha maji moto hadi kufikia kiwango kinachofaa. Kisha nitaweka hiyo unga ndani ya kikombe changu au chombo cha kupikia. Wakati maji yanapokuwa moto, mimi hugusa harufu ya kahawa na kuwaza kidogo kuhusu siku yangu. Kisha mimi naanza kuchanganya maji na kahawa. Nikihakikisha ladha inalingana na ile ninayopenda. Baada ya hapo, mimi upumua kwa dakika chache, nikifurahia harufu rangi na ladha ya kwanza ya kahawa. Hii ni njia yangu ya kuanzisha siku kwa utulivu, kujiandaa akili na moyo kwa kazi au shughuli ya siku nzima.